Napenda kwenda madukani wakati ambao sio mwenye msongamano mkubwa wa watu, hasa asubuhi mapema au mchana wa kati. Wakati huu maduka huatulivu, huduma hua ya haraka na inanirahisishia kuchagua bidhaa bila usumbufu. Pia, kwenda madukani katika muda huo hunisaidia kupanga vizuri matumizi yangu, ninaweza kulinganisha bei, kuuliza maswali na kufanya maamuzi kwa utulivu bila kukimbizwa na kelele au msongamano. Kwa jumla, napendelea kwenda madukani wakati wa utulivu kwa sababu hunipa nafasi ya kununua kwa uangalifu kuokoa muda na kupata uzoefu mzuri wa manunuzi.

Ndio, ninahifadhi vitu vya dhamani na nafanya hivyo kwa umakini mkubwa. Vitu ninavyodhamini vinaweza kuwa nyaraka muhimu kama vyeti au hati. Pamoja na vitu vya mkumbu ambavyo vina maana kubwa kwangu kihisia. Vitu hivi havina thamani ya pesa tu, bali pia vina historia na umuhimu binafsi. Ninahakikisha navihifadhi mahali salama kama sehemu iliyofichika nyumbani au kwenye kifaa cha hifadhi salama kwa nyaraka za kidigitali Pia huwa makini kuvipanga vizuri ili visiwe rahisi kupotea au kuharibika kufanya hivyo hunipa amani na moyo na kunifanya nijisikie salama Kwa ujumla, kuhifadhi vitu vya thamani ni jambo umuhimu sana kwa sababu hunisaidia kulinda kumbukumbu, juhudi na mafanikio yangu. Nakuhakikisha vinabaki, salama kwa matumizi ya sasa na ya baadae.

Ndio, ninge penda kurudi ujana, lakini si kwa kila kitu. Ninge penda kurudi ujana nikiwa na maarifa na uzoefu nilio nayo sasa. Kipindi cha ujana kina nguvu, ndoto nyingi na fursa nyingi za kujifunza. Hivyo, ninge tumia muda huo kufanya maamuzi bora zaidi na kujitambua mapema. Kama ninge rudi ujana, ninge jitahidi kuthamini muda kuwekeza zaidi katika elimu na ujuzi na kujijenga kimaadili. Pia, ningejifunza kutokana na makosa mapema, badala ya kuyarejea baadae Hii inge nisidia kujenga msingi imara wa maisha ya baadae Kwa ujumla, ninge penda kurudi ujana kwa sababu nikipindi cha kujenga ndoto na msingi ya maisha. Lakini, ningebeba hekima ya sasa ili kuishi ujana kwa uelewa, nidhamu na malengo yaliyo wazi.

Mwezi ni na upenda zaidi katika mwaka ni disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu huleta hali ya furaha, mapumziko na mshikamano. Mara nyingi, disemba huambatana na likizo, sheherehe za mwisho wa mwaka na muda wa kuwa karibu na familia na marafiki. Jambo linao nipa amani na wa moyo. Pia, disemba hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita, kutadhmini mafanikio na changamoto, na kupanga malengo mapya ya mwaka unafuata. Nikipindi kinachonifanya, nijisikie mwenye matumaini mapya na motisha ya kuanza mpya. Kwa ujumla, napenda mwezi wa disemba kwa sababu, unao ni unganisha na furaha, mapumziko na maandalizi ya mwanzo mpya. Na hunipa nguvu ya kisaikolojia na kihisia ya kuendelea mbele.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kuchukua hewa safi na kuondoa msungu wa mawazo. Mara nyingi, napenda kutembea kidogo au kunywa kikombe cha chai au kahawa. Jambo linalosaidia kupumzika baada ya kazi nzito. Pili, wakati wa mapumziko, huwa fursa ya kushirikiana na wenzangu kwa mazungumuzo ya kirafiki. Ambayo husaidia kuongeza mshikamano na burudani kazini. Hii inafanya kazi kuwa ya kupendeza zaidi na hupunguza uchovu wa mwili na akili. Zaidi ya yote napenda kutumia muda huu kupanga kidogo kazi zinazofuata au fikiria mbinu bora za kukamilisha majukumu bila stress. Kwa ujumla wakati wa mapumziko kazini ni muda wa kupumzika kupata nisharti na kurekebisha akili ili kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Nda harufu nye pesi za asili, kama harufu ya maua, maua ya karafu au harufu ya chaye na vanila. Harufu hizi unifanya nijisikie mtulivu mwenye furaha na mzuri kihisia. Na mara nyingi unirudisha kumbukumbu mzuri za nyumbani au likizo. Pili na harufu zinazotoa hisia za usafi na utulivu kama harufu ya udongo na mvua bahari au miti Kwa sababu unisaidia kupumzika kisaikolojia na kuondoa msongo wa mawazo bada ya siku ndefu Kwa jumla napenda harufu nye pesi na zaasili kwa sababu zinanipa amani furaha na kumbukumbu nzuri na hufanya mazingira ya karibu yangu kwa yenye mvuto na utulivu zaidi.

Ninamahusiano mazuri na wazee wangu. Kwa sababu, niinaona thamani ya kuwa karibu nao na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao. Wazee wangu huwa wanasimamia na kunielekeza pale ninapo hitaji msaada au ushauri. Na pia, unifunza maadili na tabia nzuri kupitia mifano yao. Hili ujaribu kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara kuzungumza nao kushirikiana katika shuguli za familia na kushirikiana mawazo yangu na maswali yangu. Hii usaidia kuimarisha mshikamano na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia na historia ya familia. Kwa jumla, mausiano yangu na wazee wangu ni ya eshima, upendo na mshikamano na huniwezesha kujifunza, kupata mwongozo na kuhisi amani na msaada wakifamilia.

Wakati wa baridi kali, napenda kujilinda na joto ili kuwa salama na mtulivu. Kwanza, uvalia nguo nzito, koti, shati zenye mikono mirefu, skafu na kofia ili kulinda mwili wangu kutokana na joto la chini na upepo baridi. Pia, uvaa soksi na viatu vilivyojaza joto, asaa pale baridi inapoingia kwenye miguu pili, napenda kuzunguka ndani ya nyumba au sehemu za joto. Kunywa kinywaji chenye joto cha kama chai, kahawa au supu ili kuongeza nguvu na kupunguza hisia ya baridi. Zaidi ya hayo, wakati mwingine napenda kusoma au kufanya shughuli za ndani kama kazi ndogo au burudani, badala ya kua inje kwenye hali ya baridi kali. Kwa jumla, napinga baridi kali kwa nguo sahihi, kinywaji cha joto na shughuli zinazofaa ndani. Ili kubaki mtulivu, afia nzuri na kwepuka maradhi yanayoweza kutokana na baridi kali.

Nayo penda zaidi ni the pursuit of happiness Napenda filamu hii kwa sababu inahimiza uvumilivu, nidhamu na kutokata tamaa Hata pale maisha yanapo kuwa magumu hadithi yake inahusu mtu anayejaribu kuboresha maisha yake na ya mwanawe licha ya changamoto ile inalonipa motisha na hamasa Pili ya muhii inafundisha madili ya familia, bidii na kujituma kwa malengo yako na jinsi mtu anavyoweza kushinda changamoto kwa bidii na matumaini. Kuangalia filamu hii, kunanifanya nifikirie maisha yangu binafsi, kupanga malengo na kuwa na mtazamo chanya hata pale mambo yanapokuwa magumu. Jumla, napenda filamu hii kwa sababu inatoa motisha, inafundisha maadili na inanikumbusha umuhimu wa bidii, uvumilivu na matumaini katika maisha.

Kutoka dirishani mwanga, ninapenda kuangalia mazingira asili na shuguli za kila siku za watu. Kwani, huniwezesha kujisikia sehemu ya dunia inayo zunguka. Mara nyingi, naona miti ikipumua na kupinduka kwa upepo. Ndege wakiruka na wakati mwingine, jua linapoangaza, majengo au mashamba karibu na nyumba. Pili, dirisha linaa nipa fursa ya kutazawa mabadiliko ya hali ya hewa na mwanga. Kama wingu linavyo pita, mvua inavyo nyesha, au mwangaza wajua unapoanza au kumalizika Hii hunifanya nijisikie mtulivu na kunipa hisia ya amani Zaidi ya hayo, kuangalia manzaro kutoka dirishani kuna nisaidia kutafakari, kupumzika, kisaikolojia na kupata msukumo kwa shuguli za siku za mbele Kwa jumla manzaru kutoka dirishani mwangu ni chanzo cha utulivu, burudani na mautisha ya kila siku.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Dakika ya mwisho pia timu hii imenifundisha uvumilivu na kutokata tamaa Kwa sababu ime pitia nyakati za ushindi mkubwa na pia changamoto. Licha ya changamoto hizo bado inaendelea kupambana na kujijenga upya Jambo linayo onyesha roho ya kweli ya michezo zaidi ya hayo napenda wachezaji walio wahi kuichezea timu hii na mchango wao katika soka. Pamoja na uwanja wao wa Old Trafford ambao ni marufu na wenye historia ya kipekee kwa ujumla naipenda Manchester united kwa sababu inawakilisha historia, mapambano na matumaini na hunipa furaha kubwa kila ninapotazama mechi zao.